Kitu kinachonifanya nicheke zaidi ni utani wa asali na ule ucheshi wa papo hapo unaotokana na matukio ya kawaida ya maisha hasa ninapokuwa na marafiki zangu wakaribu tukimbushana kero na vituko tulivyopitia zamani. Pia mimi na mpenzi wa vichekesho vya stenzi stand-up comedy ambapo mchekeshaji anajua jinsi ya kugeuza changamoto za kila siku kuwa hadithi za kufurahisha. Kwani hali hiyo hunisaidia kuona upande mwepesi wa maisha na kupunguza uzito wa majukumu yangu wakati mwingine hata mambo madogo kama vile kumuona kasuku wangu, kiki hakijaribu kuhiga sauti yangu kwa namna ya ajabu au kuona watoto wakicheza kwa furaha na kusema mambo yao ya kitoto yanatosha kabisa kunifanya ninyonyeshe tabasamu na kucheka kwa sauti. Kwangu mimi kicheko ni dawa ya roho. Na ninjia muhimu sana ya kungama kuungana na watu wengine. Kwa sababu kinavunja kuta za upweke na kuleta hali ya uchangamfu ambayo hunifanya maisha yaonekana kuwa yenye dhamani na uzuri zaidi katika katikati ya changamoto.